Kila asbui, nilipoamuka, kamera yangu ilikuwa kama rafiki wa karibu. Sio rafiki wa maneno, bali rafiki wa macho. Aliyesimama kimya na kuandika hadithi yangu kwa kila kliki. Siku nyingine nilianza kwa coffee, nikapiga picha ya ukungu uliofunika dirisha. Niliwahi kuinua mara chache, lakini sasa ilikuwa kwenye lensi yangu. Picha hiyo ilihisi kama kumbukumbu ya amani ya alfajiri. Siku nzima, nilipiga picha mara kadhaa. Rangi za majani wakati jua ilikuwa likianza kupita kwenye miti. Miduara ya mvua kwenye sakafu ya barabara. Tabasamu lamze aliyeketi kwenye kona ya bustani. Mara nyingi nilijikuta nikichukua picha bila sababu kwa sababu kila kitu kilikuwa na hadithi ya kuzungumza. Kila mwanga kila kivuli kilikuwa kama wimbo unaopaswa kurekodiwa. Kuna wakati nilipiga picha mara kumi kwa dakika chache tu. Msitu moja, mto moja na ndege wakiwasha ndege juu ya juu yangu. Kila picha ilikuwa tofauti kidogo. Pembe mwanga mtazamo, nilijua hakuna mtu mwingine anayipiga. Kile ninacho piga lakini kwangu kila picha ilikuwa kama jaribio la kuelewa dunia vizuri zaidi. Wakati mwingine, watu wangenishangaa kwanini unapiga picha mara nyingi sana? Wangesema, nilijibu kimya kwa sababu sikuwai kuwa na maneno ya kueleza kile kilichokuwa kinaibuka ndani yangu. Picha zangu ziliwakilisha hisia zangu, mashahuku yangu, hata hofu zangu. Kwa mara nyingi nilipiga picha zaidi ya mara moja kwa sababu hakika kile kliki ilikuwa nafasi ya kumbukumbu wakati uliopita au kuona wakati ujao. Lakini pia nilijifunza kwamba kupiga picha mara nyingi kunaweza kuwa mzigo. Mara nyingine nilikuwa nikipoteza matukio ya kweli kwa kuangalia lensi. Nilipata picha nzuri lakini wakati huo nilipoteza kicheko cha rafiki, usemi wa haraka au upepo baridi uliopita kinyume na nywele zangu. Nilijua kuwa kila picha haina thamani ikiwa haikuguza moyo wako. Na hata hivyo, bado nilipiga mara kwa mara, mara kila saa, mara kila kinyume cha jua, mara kila wakati nilihisi maisha yakiendelea haraka. Picha zangu hazikuwa tu kumbu kumbu, zilikua jaribio la kuelewa, kufuraia na kuunda hadithi ya maisha yangu. Kupiga picha mara nyingi ni zaidi ya hobby. Ni njia ya kuona, kuelewa na kufadi dunia. Lakini stawa kubwa ni kujua lini kuwacha, kuangalia, kupitia lensi na kuanza kuhishi katika wakati huo. Picha nyingi ni nzuri. Lakini kumbu kumbu zinazoguza moyo wako ni za thamani zaidi.

Sikuwahijua mimi ni mtu wa kuamka mapema au wa usiku hadi maisha yalipoanza kuniuliza maswali hilo kila siku. Kulikuwa na wakati nilikuwa namka alfajiri kabla hata jogoo hajaweza kuwika. Anga ilikuwa bado la samawati nzito. Baridi ikakatiza mifupa na dunia ikiwa kimya kama inasubiri ruhusa ya kuanza siku. Sasa hizo za asubuhi zilikuwa zangu peke yangu. Hakukuwa na kelele, hakuna simu ninazolia, hakuna presha ya watu, nilipenda utulivu huo. Nilihisi kama akili yangu ilikuwa safi, mawaza yakitembea polepole katika mpangilio. Nilikuwa naamka mapema nikiandaa chai, nikakaa kimya, nikitazama jua likichomoza taratibu. Kila mwanga wa kwanza ulikuwa kama ahadi mpya kwamba leo kuna nafasi ya kuanza upya, kurekebisha makosa ya jana na kupanga kesho kwa matumaini. Asubuhi ilinipa nidhamu, ilinifanya nijisikie kuwa na mwelekeo, kama mtu anayejua anakwenda wapi, hata kama hajafika bado. Lakini usiku nao ulikuwa na sauti yake. Kadri jua ilivyozama na giza kuanza kutawala, akili yangu ilikuwa inaamka zaidi. Usiku ulikuwa wakati wa mawazo mazito, maswali magumu na maamuzi ya moyoni. Wakati wengi watu wengi wamelala, nilihisi huru, hakuna aliyekuwa anahitaji, hakuna aliyekuwa ananiangalia. Nilikuwa mimi kimya na mawazo yangu. Usiku nilikaa nikisikiliza sauti za mbali. Mbwa wakibweka upepo ukipiga madirisha. Saa ikigonga taratibu ndipo mawazo yangu yalipata nafasi ya kuzunguka. Ndoto zangu, hofu zangu, matumaini yangu, usiku haukunihukumu uliniruhusu kuwa mkweli na mimi mwenyewe. Nilijikuta nikiandika nikifikiria na hata kupanga maisha yangu kwa ujasiri zaidi kuliko mchana. Kulikuwa na kipindi nilijaribu kuchagua upande mmoja nilijiambia nitakuwa mtu wa asubuhi tu. Lakini nilipopoteza ule uhuru wa usiku, nikipendelea usiku pekee, nilikosa ule mwanzo mtulivu wa alfajiri. Ndipo nikagundua kitu muhimu, labda sikuhitaji kuchagua upande mmoja. Maisha yalinifundisha kuwa mimi ni mtu wa nyakati zote mbili, kulingana na hali ya moya wangu. Wakati nahitaji nidhamu, matumaini na mwanzo mpya naamka mapema. Wakati naitaji kujitafakari kuota na kuzungumza na nafsi yangu nakumbatia usiku. Alfajiri hunipa mwanga, usiku hunipa kina. Sio kila mtu ni wa kuamka mapema wala sio kila mtu ni wa usiku, wengine wetu ni wa mpito kati ya giza na mwanga. Muhimu hiyo sio unaoamka bali kile unachokifanya na muda huo, kwa sababu muda wowote unaweza kujenga, kujiuwa, kutumia.

Kile ninachopenda kufanya nikiwa na familia yangu, si kitu kubwa kinacho onekana kwa macho ya mbali. Ni vitu vidogo lakini venye uzito mkubwa moyoni. Mara nyingi ni kukaa pamoja bila haraka bila kelele za dunia ya nje. Familia kwangu ni mahali ambapo muda haukimbii bila bali hukaa. Asubuhi za wikendi zilikuwa maalum, tungeamka bila alarm harufu ya chai ikienea ndani ya nyumba na sauti za watu zikichanganyika. Kicheko maswali madogo na hadithi zisizoisha. Tulikaa mezani pamoja si kwa sababu chakula kilikuwa cha gharama bali kwa sababu tulikuwa pamoja. Nilipenda kusikiliza wazazi wakisimulia hadithi za zamani jinsi maisha yalivyokuwa magumu lakini bado walipata sababu ya kucheka jioni zilikuwa za utulivu baada ya shughuli za siku tulikaa sebuleni wengine wakitazama runinga, wengine wakiongea, wengine kimya tu wakisikiliza. Nilipenda sana wakati huo wa kukaa kimya pamoja hakukuwa na shinikizo la kuzungumza lakini uwepo wa kila mtu ulitosha. Ilikuwa ni amani ajabu iliyokufanya uhisi uko salama. Kuna siku tulipenda kutoka nje pamoja kutembea tu bila mpango mkubwa. Barabara za kawaida zilikuwa na maana tofauti kutembelea kama familia. Kila mtu alikuwa na hadithi yake, malalamiko yake, ndoto zake. Nilijifunza kuwa familia sio kukabiliana kila kitu, bali ni kukubali tofauti za kila mmoja. Wakati mwingine kulikuwa na migogoro, maneno yalioumiza, kimya kikawa kizito, lakini hata hapo nilipenda kile tulichofuata. Msamaha kukaa chini, kuongea pole pole, kuelewana. Familia ilinifundisha kuwa upendo sio kutokosea bali ni kurudi pamoja baada ya makosa. Usiku kabla ya kulala ulikuwa wakati wa mwisho wa siku. Kila mtu akiwa amechoka lakini bado tukitakiana usiku mwema maneno madogo kama lala salama au kesho itakuwa siku nzuri yalikuwa ya nguvu kuliko hotuba ndefu ndipo nilipo nilitambua kile ninachopenda kufanya na familia yangu ni kushiriki maisha furaha huzuni mafanikio na kushinda. Familia sio tu watu unaoishi nao ni watu unaorudi kwao hata ukiwa umechoka na dunia ninachopenda kufanya nao ni kuwa mimi mwenyewe bila kujifanya bila hofu kwa sababu ndani ya familia hata ukikaa kimya bado unasikika.

Ninapenda kuwasiliana na watu kwanjia ilio tulivu ya kweli na yenye kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Nilijifunza mapema kuwa mawasiliano siyo tu maneno ya nayotoka mdomoni, bali pia ni macho yanayo tazamana, sauti inayopanda au kushuka na kima kinacho kuja katika kati ya sentensi. Wakati mwingine kimya hicho kinaongea zaidi kuliko maneno mengi, nikiwa na watu sipendi haraka, sipendi mazungumzo ya kukimbizana au ya juujuu yanayo ishia bila maana. Napenda kukaa chini hata kama ni kwa dakika chache na kumuruhusu mtu ajisikie kuwa anasikilizwa. Ninapowasiliana kwanza anasikiliza, nasikiliza sio tu kile mtu anasema bali pia kile anacho shindwa kusema. Kuna watu mtu anacheka lakini ndani yake anahuzuni. Kuna wakati mtu ananyamaza lakini anahitaji kuzungumza kuliko wote. Napenda kuwa siliana uso kwa uso, kuonana kuna nipa nafasi ya kuona hisia halisi. Tabasamu la dhati halifanani na lile la kulazimishwa. Macho hayawezi kudanganya kwa urahisi. Wakati mtu anasimulia hadithi yake, napenda kumtazama, kumpa muda wake na kumonyesha kuwa yuko salama kuzungumuza bila kuhukumiwa. Mawasiliano kwangu ni kujenga daraja sio kushinda hoja. Lakini pia napenda mawasiliano ya maandishi. Ujumbe mfupi ulio andikwa kwa makini unaweza kugusa moyo kuliko mazungumzo marefu ya sio na mwelekeo. Maneno ya lio andikwa ya nafasi ya kufikiriwa kabla ya kutumwa. Napenda kuchagua maneno ya nayo jenga ya nayo punguza maumivu badala ya kuya ongeza. Nikiandika na nahakikisha ujumbe wangu unaheshima. Hata pale ni napo kosoa au kueleza kutokubaliana. Sio kila mawasiliano ni rahisi. Kuna watu wanao kuja na hasira, lawama na maumivu ya zamani. Napo kutana na watu wa aina hiyo na punguza sauti yangu badala ya kuipandisha. Inajua kuwa kelele azi zidishi kelele nyingine. Utulivu ndio unautuliza dhoruba. Nina penda kuuliza maswali badala ya kutoa majibu ya haraka swali nzuri linaweza kufungua moyo uliofungwa kwa muda mrefu. Napenda pia kuwasiliana kwa vitendo. Wakati mwingine kusaidia kimya ni kumawasiliano tosha kumtembelea mtu bila maneno mengi. Kumshika mkono wakati anaumia na kumtumia ujumbe wa niko hapa ninaweza kusema zaidi kuliko hotuba ndefu. Mawasiliano siyo lazima yawe makubwa. Yanaweza kuwa madogo lakini ya zati. Kitu muhimu zaidi kwangu ni uaminifu. Napenda kuwasiliana kwa ukweli bila kuvaa barakoa. Sipendi kujifanya najua kila kitu au niko sawa kila wakati. Nikiwasiliana kwa uaminifu na wapa watu ruhusa ya kuwa wakweli pia. Ndipo mawasiliano ya napo badilika kutoka mazungumzo kawaida na kuwa munganiko wa mioyo. Ni megundua kuwa watu wengi hawahitaji ushauri mwingi. Wanahitaji mtu wa kuwasikiliza ndio maana napendelea kuwasiliana kwa kusikiliza kwanza. Ni napo zungumuza nafanya hivyo kwa nia ya kuelewa. Sio kushinda ni napo jibu. Nafanya hivyo kwa upole nikijua kuwa kila mtu anabeba zigo wake ambao sio wanaouona. Napenda kuwasiliana na watu kwanjia inayo jenga. Inayo heshimu, inayo unganisha kwangu. Mawasiliano ni sanaa ya kuleta watu karibu. Sio kuwa tenganisha. Ni daraja kati ya nafsi mbili lilo jengwa kwa maneno kimya na moyo wakuelewa na daraja hilo ikijengwa vizuri hawa watu walio kuwa mbali sana wanaweza kukutana katikati.

Kuna tukio moja katika maisha yangu ambalo siwezi kulisahau. Hata nikijaribu, sio kwa sababu nilikuwa la furaha kupita kiasi bali kwa sababu ilinibadilisha kabisa. Kabla ya tukio hilo, nilikuwa nikiishi kwa mazoea, inaamka nafanya ninacho takiwa kufanya, ninalala maisha yangu ya naenda. Lakini mimi sikuwa naenda nao kwa moyo wangu wote. Ilikuwa siku ya kawaida kabisa. Hatukuwa naishara yote kwa mba kitu kubwa kingetokea. Nilikuwa nimechoka, kinywa kikiwa kizito cha mawazo, nikijilaumu kwa mambo mengi nilio hisi sikufanya vizuri. Nilisi kama nimekwama, kama juhudi zangu, hazikuwa zinaonekana na ndoto zangu zilikuwa zinafifia taratibu. Nilikuwa nikijiuliza mara nyingi, je kweli maisha haya yana maana. Nipo tukio likatokia, tukiwa wadogo kwa macho ya wengine lakini kubwa sana moyoni mwangu. Nilikaa na mtu mmoja aliyekuwa anapitia kipindi kigumu kuliko changu. Hakuwa na maneno mingi lakini macho yake yaliongea aliniambia kwa sauti ya chini. Usikate tamaa. Uoni sasa lakini uwepo wako unamaana. Maneno hayo yalikuwa rahisi lakini yalini gonga kama radi. Kwa mara ya kwanza nilinyamaza kwa muda mrefu nilianza kufikiria jinsi nilivyo kuwa nikijiona mdogo daifu na hasio na dhamani ili hali kuna mtu alio kuwa anaona mwanga dani yangu ambao mimi mwenye sikuwa na uona. Niliisi aibu huzuni na shukurani kwa wakati mmoja. Ilikuwa kama kioo kimewekwa mbele yangu, likanionyesha sura yangu halisi. Kwanzia siku hiyo, nilianza kubadilika pole pole. Sikuamka kesho yake nikiwa na mpya kabisa hapana. Lakini nilianza kuuliza maswali tofauti badala ya kujiuliza kwa nini mimi. Nilianza kujiuliza na weza kufanya nini na nilicho nacho. Nilianza kutazmini hatuwa ndogo ndogo, mafanikio madogo madogo na juhudi ndogo na hata kushindwa kidogo. Tukio hilo lilinifundisha kuwa tukio muhimu haitaji umati wa watu au sherehe kubwa. Wakati mwingine ni mazungumuzo ya dakika chache neno moja la kweli au mtu moja anaye kuona kwa macho ya huruma nilijifunza kuwa nguvu ya maisha haiko kwenye kukosea bali kwenye kuendelea hata unapo hisi umechoka pia. Pia niligundua kuwa kila mtu anamapambano yake ya kimia. Yule mtu aliye nipiga maneno yale alikuwa anumizwa zaidi kuniliko. Lakini bado alipata nafasi ya kunitia moyo. Hapo ndipo nilipoelewa maana ya ubinadamu. Kusaidia na hata ukiwa na maumivu yako mwenye. Tukio muhimu katika maisha yangu haikuwa siku ya sherehe au ushindi mkubwa. Lilikuwa ni wakati wa ufahamu. Siku nilio gundua kuwa thamani yangu haipimwi kwa mafanikio peke bali kwa uwepo wangu. Juhudi zangu na uwezo wangu wakuinuka tena. Tangu siku hiyo naishi kwa shukrani zaidi. Subira zaidi na matumaini kwamba hata katika siku ngumu kuna maana inayo subiri kugunduliwa.

Mahali pa kihistoria ningependa nafasi ya kuchagua mahali pa kihistoria pa kutembelea. Ningechagua piramidi za giza, misri. Sio kwa sababu ni maarufu tu, bali kwa sababu ni daraja la muda. Mahali ambapo kihistoria inaishi ambapo vizazi vya kale bado vinaweza kuzungumza kwa jinsi walivyo jenga, kuunda na kuishi. Nilipo fikiria kuhusu piramidi niliona siyo tu mawe makubwa bali, hekima, imani na ndoto za binadamu. Zilizowekwa ndani yake. Ningependa kusongea karibu na piramidi kubwa zaidi, piramidi ya kufu. Na kuiona kutoka mbali kisha hatua kwa hatua nikikaribia. Ningetembea kwenye mchanga wa joto nikinyoosha mikono yangu kuguza mawe yenye kihistoria ya mamia ya vizazi. Kila jiwe lingekuwa na hadidhi ya kifahari. Machozi ya wafalme, nguvu ya wafanyikazi, imani ya makaburi ya kifarao ingelalamika kwa unyenyekevu. Nikijua kuwa kila hatua ya mchanga ilikuwa kama mstari katika maandishi ya historia ya binadamu. Kutembea pyramids kungekua kama kuingia kwenye dira ya kale. Lakini pia kuibua mazungumzo ya sasa. Ningefikiri jinsi watu walivyo panga na kujenga bila teknolojia ya kisasa wakitumia akili nguvu na mshikamano wa jamii. Ningejua kuwa kila kipande cha mawe kilikuwa kielelezo cha ndoto imani na hofu ya kudumu. Hii ingenifundisha kuhusu uvumilivu, ustadi na umuhimu wa kazi wa pamoja. Bila shaka, ningetaka pia kutembea ndani ya kambo la farao. Kuona jinsi maisha ya kifarao yalivyo endeshwa, jinsi madirisha ya kumbukumbu yalivyojaa ishara na maandishi ya hieroglyphs. Kila alama ingekuwa kama lugha ya zamani ikiniambia kuhusu familia, historia, vita, sherehe na maisha ya kila siku ya watu wa kale. Ningejikuta nikijiuliza wana binadamu walijua nini kuhusu maisha yao. Dunia yao na wakati wao chini ya jua kali la misri. Ningeketi kwenye kivuli kidogo. Nikitazama piramid na kuona jinsi mawe yalivyo jipanga kwa ufasaha mkubwa. Ningefikiri kuhusu vizazi vilivyo pita wafanyakazi walio choka, wapiganaji na watu wa kawaida walio beba dunia yao wakaiacha alama kwenye historia hapo ingekuwa kama kupiga hatua nyuma ya mamia ya miaka kuzungumza na wakati uliopita na kupata ufahamu kwamba kila kizazi kinaweza kuunda kitu cha kudumu pamoja na hayo, ningependa pia kuona Psyphonix na kujaribu kuelewa siri yake watu wanasema ni alama ya hekima na ulinzi lakini kwa macho yangu ingeonekana kama kielelezo cha imani. Ya binadamu katika kile ambacho hakiwezi kuelezeka. Kitu kilicho juu ya muda na nafasi. Ningelala chini ya kwa sekunde chache. Nikihisi hofu na heshima kwa ustadi uliowekwa kwenye kila alama. Kutembea mahali pa kihistoria siyo tu kuona vitu bali kuguza roho vya vizazi viliyo pita. Ni kujiuliza kutoka kwa hekima ya zamani. Kutoka kwa ndoto za binadamu na kutoka kwa maamuzi yaliyo undwa kihistoria yetu Pyramids za giza zingekua mahali pa kunifundisha uvumilivu. Mshikamano na kutathmini nguvu za binadamu kuunda kitu kinacho dumu zaidi ya maisha yetu binafsi. Ni nafasi ya kuzungumuza na historia na kutoka humo kurudi dunia ya sasa ukiwa na moyo mzito na wa hekima na heshima.

Nilijua mapema kuwa filamu siyo tu burudani. Kwa kweli ni dirisha la kuona dunia kwa macho tofauti. Nikiwacha kuangalia nafsi yako na wakati mwingine ni daraja la kuelewa hisia za wengine. Kwa hiyo siwezi kusema napenda aina moja tu. Kila aina ya filamu inakamata kwa namna yake ikinifundisha kitu kipya au kuniburdisha kwa njia ya kipekee. Kwanza napenda filamu za drama za kihisia. Nilipenda kuwa na hadithi nilivyojenga pole pole. Zinapokuwa na hsia halisi. Kila tabasamu, kila machozi, kila kicheko kina maana, filamu hizi hunijenga na kunifundisha kuwa maisha si rahisi, lakini changamoto zinapita. Napenda kuona wahusika wakipitia matatizo, wakipata mshikamano na mwishowe kugundua thamani ya familia urafiki au upendo. Hizi filamu kuniweka kwenye nafsi, kujitafakari na nikijuliza ningelichukua hatua gani kama ningekua badala yake. Pili napenda filamu za kutisha. Nisingesema mara zote napenda kuogopa bali napenda msisimko na hisia ya kushikilia kitu changu. Filamu hizi huniagiza masharti ya binadamu hofu ya kutokua na udhibiti na wakati mwingine ujasiri wa kushinda hofu hiyo. Ni aina ya filamu inayonieka macho, mkali akili kitapokuelewa kile kinachotokea na moyo ukipiga kwa kasi. Hata baada kuishia kuangalia, nilipenda kujua ni kwa jinsi gani wahusika walikabiliana na hofu zao na mara nyingine. Hii huniagiza huniingiza nguvu ya binadamu kushinda changamoto za kweli. Kisha kuna hii filamu za sayansi na maajabu nilipenda kuona mawazo ya kibinadamu yakikua dunia nyingine zinavyoibuka na teknolojia au hekima ya kale ikitokea kwenye maisha ya wahusika. Filamu hizi hunipeleka mbali zikiniangazia uwezekano usio na kikomo. Mara nyingine nilihisi kama zinaniishi katika dunia nyingine. Nikijifunza kwamba ana maisha ni kubwa kuliko kile ningeweza kuona kila siku. Hizi filamu hunieka kwenye nafasi ya kuota ndoto kubwa na kuamini kuwa kila jambo linawezakana na bidii na akili. Siyo tu, napenda pia filamu za vichekesho, wakati mwigine maisha ni magumu na unahitaji kicheko cha dhati. Filamu hizi huniangazia vizuri wa kucheka, kushirikiana na marafiki na jinsi furaha ndogo inaweza kubadlisha siku nzima. Kicheko halisi ni chombo cha kupunguza shinikizo na filamu za ucheshi huniwasha moyo zikiniweka katika hali ya furaha ya muda. Lakini filamu ninazaopenda zaidi ni zile zilizo na zile halizi za binadamu, zile zinagusia moja kwa moja. Zinapokuja hadithi za maisha halisi hata kama ni changamoto au huzuni zinanifanya nihisi roho yangu inasongea. Napenda kuona walimwengu wengine wanapitia yale ninayoyapitia. Lakini kwa njia yao napenda kuona ushindi ndogo matumaini yanapotokea na furaha ndogo ya kuwa na wapenzi familia au marafiki. Hizi filamu hufundisha kuwa kwa utulivu hufundisha bila kelele na mara nyingine zinaumba na kunibadilisha. Kwa hiyo, siwezi kuchagua ni aina moja tu, drama, horror au komedi. Kila aina ina nafasi yake kwenye maisha yangu. Filamu ni zaidi ya burudani, ni dirisha daraja na wakati mwingine kioo cha nafsi yangu. Zinanipeleka mbali na kunirudisha tena kwenye maisha yangu yenyewe. Zinaniwasha kwamba kila hadithi iwe ndogo au kubwa inaweza kuwa na maana. Na kwa kila filamu ninayoangalia nasoma nasikia na kujifunza kitu kipya kuhusu dunia na kuhusu mimi mwenyewe.

Likizo ya ndoto kwangu siyo ile ya anasa nyingi au ratiba zilizo jaa haraka. Nilikizo inayoruhusu moyo kupumua na kili kupumzika na macho kuona dunia kwa upya. Nilifikiria likizo yangu ya ndoto na iona ikiwa katika ufuko wa bahari. Mahali ambapo anga hukutana na maji na mawazo mazito hupotea taratibu pamoja na mawimbi. Ngependa kuenda ufukweni mahali penye mchanga mweupe na maji ya samawati yanayongaa chi ni ya jua. Asubuhi ningeamka mapema si kwa alarm bali kwa sauti ya mawimbi. Ningetembea polepole ufukweni bila viatu nikihisi mchanga ukiingia kati ya vidole vya miguu. Hapo ningepumua kwa kina nikijua kuwa niko mbali na kelele za kawaida za maisha ya kila siku likizo yangu ya ndoto ingekuwa ya mchanga nyiko wa kupumzika na kutembea kiasi. Siku zingine ningechagua kukaa tu nikisoma kitabu nikisikiliza muziki wa polepole au nikiangalia bahari bila kusema neno. Lakini siku zingine ningetamani kutembea, kuogelea barini, kupanda mashua ndogo. Au kutembelea vijiji vya karibu kuona maisha ya watu, wa pwani, chakula chao na ndizi zao. Ningependa kufanya mambo rahisi lakini yenye maana. Kuogelea asubuhi wakati wa bahari, ikotulivu, kuangalia machweo ya jua jioni na kula chakula chabarini kilicho andaliwa kwa upepo. Ningependa kukumbuka sauti ya upepo, harufu ya chumvi ya bahari na hisia ya utulivu iliyokuja bila kulazimishwa. Kwa likizo hii, ningependa kusafiri na mtu mmoja au wawili wakaribu sana. Labda rafiki wa dhati au mtu ninaye mwaminia kabisa. Sihitaji kundi kubwa, napenda mazungumzo ya kweli, kicheko chaghafla na nyakati za ukimya wa pamoja. Kusafiri na watu wa chache hunipa nafasi ya kuwa mimi mwenyewe bila shinikizo. Likizo hii ingekuwa zaidi ya safari ya kuwa na mahali ingekuwa safari ya ndani, ningetaka kupumzika zaidi kuliko kukimbizana na ratiba. Si safari ya kutafuta picha nyingi za kupakia matandaoni bali ya kutafuta utulivu wa kweli. Ningetaka kurudi nyumbani nikiwa na kumbukumbu chache lakini nzito. Kumbukumbu za amani vicheko na mawazo yaliyo pangika upya. Likizo ya ndoto kwangu ni mahali ambapo sihitaji kujifanya chochote. Ni ufukwe unao nifundisha subira kupitia mawingu. Jua lilinalo nikumbusha kuwa kila siku inamwisho mzuri. Na ukimya unaonipa nafasi ya kujisikia hai tena likizo kupumzika kwa moyo, kutembea kwa kiasi na kurudi nyumbani nikiwa na mtu mpya kidogo, mtulivu mwenye shukurani na tayari kuanza tena.

Kuna jambo moja la dini ambalo ilinabakia kuwa muhimu kwangu zaidi kuliko nyingine zote. Amani ya ndani na uhusiano na wengine. Sio tu kuhusu ibada au taratibu. Bali ni jinsi dini inavyowasha kuwa mtu bora. Hata pale dunia ikinipigia kelele. Nilipoanza kuelewa maana ya amani. Niligundua kuwa dini sio mzigo wa kanuni tu. Ni mwanga unaotuongoza tukiwa kwenye giza la mashaka, hofu au maamuzi magumu. Ninapo fikiria jambo la dini linanisaidia kutulia moyo wangu. Kila siku maisha huleta changamoto, shida za shule, kazi, familia au marafiki. Mara nyingine huwa nimeshikwa na huzuni au hofu. Lakini kwa kuangalia kwa imani yangu napata nafasi ya kupumzika kidogo. Sala, tafakari au maombi madogo hunirudisha kwenye kitovu changu. Uniwasha kwa mtulivu na kuanza kuona suluhisho badala ya kuangalia matatizo. Lakini jambo la dini pia linahusu uhusiano wa watu na wengine. Sio kutafuta tu ibada yangu kibinafsi bali kuona watu wengine kama ndugu na dada zangu. Kila wakati ninapo kutana na mtu, ninajaribu kumbeba kwa huruma, kufahamu mawazo yake na kumheshimu. Hata kama hatufahamiani vyema, imani yangu inanifundisha kuwa wema hauna kikomo na kusaidia wengine ni sehemu ya ibada kubwa zaidi kuliko maneno yote nilio sema. Hii inanifanya nione kuwa dini sio vitabu peke bali ni maisha yanao ishi kila siku. Pia, jambo hili lilaniwasha kuwa mtu mwenye madili na uwajibikaji. Kila uamuzi ninaoufanya, hata pale hakuna mtu anayeangalia na jaribu kujuliza je hili jambo la haki linaonyesha heshima kwa wengine. Imani yangu haionyeshi tu kwa maneno, bali inajitokeza kwa vitendo. Nijifunza kuwa maneno bila matendo hayana maana. Lakini matendo yenye wema yanaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja au jamii nzima. Siku nyingine nilikumbuka tukio linalonifundisha zaidi nilipo kuwa na rafiki aliye kuwa akipitia changamoto kubwa ya maisha nilimsaidia bila kueka hadharani kwa upole na kwa heshima. Hakuwa na sherehe hakuna maneno makubwa. Lakini usaidizi huo ulilipa maisha yangu maana kubwa zaidi. Nilijua kwa kweli kuwa jambo la dini ilikuwa muhimu kwangu. Kuwa na amani ya thani na wema kwa wengine naeza kuibuka katika matendo makubwa ya kila siku na sio tu kwenye ibada au sherehe za kidini. Kwa hiyo, jambo la dini muhimu kwangu sio kitu kinacho nifunga ndani ya kanuni pekee, bali ni uwepo wa amani, ndani ya nafsi yangu na uwezo wa kueneza, wema kwa wengine. Ni mungozo wa maisha, mwaka, wa matumaini na nguvu ya kusimama imara pale changamoto zinapofika. Imani hii inanifundisha kuwa dini ni zaidi ya taratibu, ni maisha yenye maana, ni mtindo wa kuishi na ni daraja la kuelewa nafsi yangu na dunia inayonizunguka.

Kuna jamba ambalo ilimekua muhimu katika maisha yangu na ni ndege wa kufugwa nyumbani. Sio tu wanyama bali ni marafiki wenye mabawa yanayo puliza hewa na sauti za asili zinazo pandisha moyo. Nilipoanza kufuga ndege ya nyumbani, sikujua ni jinsi gani wangekua sehemu ya familia yangu. Siyo tuu wa nyama wa nyumbani. Awali, nilipata ndege wa kawaida, tai mdogo, bata au ndege mdogo wa rangi ya angani. Nilivutiwa na wingi wa rangi zao, sauti zao na jinsi walivyo hai, hata pale hawana maneno ya kusema. Kila subuhi nilipo kuwa nikiamka, sauti zao ziliangalia macho yangu na kunikumbusha kuwa maisha ni mapya kila siku. Nijifunzwa kuwa ndege hawa ni walimu wa subira kwa sababu wanahitaji muda wa kuelewa na kuzoea mazingira mapya. Hakuna kitu kinacho weza kulazimishwa, kila kitu kinatokea kwa asili na uvumilivu. Kupitia kufuga ndege nyumbani, nijifunza uwepo wa utulivu, sauti zao za kutetemesha nyumbani, bata wanapopigia bao, tai wanapo pigia msumari wakuni, au ndege wadogo wakipiga kelele za furaha. Ilikuwa kama muziki usiokuwa na mwisho nilipokuwa nikiwa na huzuni au mawazo mengi. Kwangalia ndege zikipaa au kutembea ovyo ovyo ndani ya korongo lao, kulinipa amani ya ajabu. Nilijua kuwa hata dunia ikiwa na kelele nyingi kuna sehemu ya utulivu ninayoweza kuipata ndani ya nyumba yangu. Katikati ya wanyama hao wenye mabawa pia, ndege hawa walinifundisha uwajibikaji na uaminifu. Sikuwahi kufikiria kuwa wanyama wadogo wanaweza kunifanya nitambue dhamani ya mipangilio na nidhamu. Kila chakula, kila maji, kila muda wa mazoezi kwa mandege hawa ulikuwa muhimu. Nilijua kuwa kuwa kuwahudumia vizuri kunamaanisha kuwa wanaishi vizuri. Na kuna hawana afya nzuri kunamaanisha kuwa kuna lazima niwe makini zaidi. Nilijifunza kuwa wajibikaji hauishi kwa watu tu unapanuka hadi kwa wanyama tunaochukuwa jukumu lao. Lakini jambo la kuvutia zaidi ni ushirikiano na furaha ya pamoja. Nilipokuwa nikiwachunguza ndege wakipaa ndani ya bafu au kwenye korongo, nilihisi furaha ya kweli. Kutazama mabawa yao yakiwa wazi, sauti zao zikipiga hewa kama muziki wa asili na macho yao yanavyoangaza kwa tamaa ya maisha, ilinifundisha kwa furaha ya kweli ni rahisi na mara nyingine inapatikana kwenye mambo madogo tulio nayo kila siku. Siku nyingine, rafiki yangu alikuja kuona ndege wangu. Alikuwa amevutiwa sana na namna walivyochangia furaha ya nyumbani. Nijua kuwa sio tu mimi ni naopata manufaa bali, kila mtu aneyehusiana na wanyama hawa, anaweza kujifunza furaha subira na utulivu. Ndege wakufugwa nyumbani ya hawana sauti kama maneno, lakini wanazungumuza kwa njia yao. Wanakufundisha kusikiliza kwa moyo na kuona uzuri wa maisha madogo madogo. Kwa hio, kufuga ndege nyumbani sio tu hobby ni daraja la amani furaha na mungozo wa maisha nawaona kama marafiki wa kweli, walimu wa subira na wahimili wa furaha ya nyumbani. Kwa ndege hawa, maisha sio mbaya au ya haraka kila wakati. Kuna wakati wakuangalia, kusikiliza na kufurahia. Hata kama dunia ina kelele nyingi. Na pale unapoangalia wakiishi kwa utulivu, unaona thamani ya uhusiano, uwajibikaji na upendo wa kweli.

Kulima bustani kwangu si tu kazi ya mwili, bali ni mazoezi ya moyo na akili. Nilipofikiria mara ya kwanza kulima niliisi ni jambo dogo. Kupanda mbegu kuzipa maji na kuangalia mimea ikikuwa. Lakini kadri siku zilivo zidi kuhisha, niligundua kuwa kulima busani si zaidi ya kupanda mimea. Ni maisha yenye mafundisho ndoto na uvumilivu. Kila asubuhi ni napoamka, kwanza napiga ziara ya haraka busanini. Mimea mingi iko ndogo yenye uwezakano wa kukua au kufa kulingana na jinsi navyoziangalia. Kupanda mbegu ni kama kuanza safari mpya. Unaeka ndoto kwenye udongo, ukitumia maji na ardhi kama moyo na mawazo yako. Ukijua kuwa matokeo yatakuja baada ya muda kwa subira. Nilijifunza kuwa katika bustani hakuna haraka, hakuna ubora, wa papo hapo. Kila kitu kinaitaji muda kuzingatia na uvumilivu nlipenda zaidi kupanda mboga na maua mboga uniwasha kuwa na nidamu kwa sababu kila siku inaitaji maji udongo wa kutosha na kutunza majani ili yasiaribike maua. Kwa upande mungine, uniwasha furaha ya haraka, rangi zao, harufu zao na wingi wa maua yanaangazia bustani na kuifanya iwe mahali pa amani. Nijifunza kwamba, maisha ni kama bustani, kila mtu ana ukuaji wake na kila muanzo mdogo una nafasi ya kuibua uzuri mkubwa. Kulima bustani pia, kunanifundisha kujivunia matokeo ya kazi yangu. Siku ninapo ona mboga zikikua vizuri au mauaya kichanua kwa rangi angavu ninajua kuwa jitihada zangu hazikuisha bure. Nilijua kuwa kila kipande cha udongo nilicho kichambua kila majini liyo yatoa na kila udongo nilio upandia mimea vinaishi kuleta matokeoye nyemaana. Hii ilifundisha kuwa maisha yanahitaji usikivu, nidhamu na mshikamano wabidii na uvumilivu. Siku nyingine, nijikuta nikijiliani na rafiki yangu juu ya bustani alinipa wazo la kupanda mimea ya asili, mimea inayosaidia afya na hata mimea inayovutia vipepeo na ndege wa ndogo. Hapo niligundua kuwa bustani siyo tuu mahali pa mimea ni jamii ndogo ya viumbe na kila kiumbe kinanafasi yake. Nilijifunza kuheshimu kila kitu, wadudu wa ndogo, vipepeo ndogo na hata majima ndogo ya liyokua ya kizunguka mizizi. Pia kulima bustani kuna nifundisha amani ya ndani na tafakati. Wakati ni napo kuwa chini ya jua, ni kikagua kila shina, kila jani, kila mbegu, moyo yangu unapata utulivu. Hakuna simu, hakuna keleleza haraka, hakuna msikumano wa dunia ya nje, ni mimi udongo mimea upepo. Hapo ni napata na fasi ya kufikiria maisha yangu, malengo yangu, ndoto zangu na jinsi ni navyoweza kuishi kwa amani zaidi. Kwa hivyo, kulima busta ni kwangu sio kazi tu, bali ni darasa la maisha, lina nifundisha uvumilivu, nidhamu, huruma na furaha ndogo. Ni mahali a mbapo unaweza kupumzika kujifunza na kuona matokeoya juhudi zangu kwanjia halisi. Bustani yangu ni zaidi ya mimea, ni daraja la amani, hekima na furaha ambapo kila mbegu ni ndoto na kila maua ni ushindi wa moyo na bidii.

Mvua ni jambo ambalo limekuwa likinivutia kila wakati nilipo iona au kuisikia sauti yake. Siyo tu kama hali ya hewa, bali ni hadithi yanye nguvu, inayoniletea amani na tafakari. Lipo kwa mtoto, nilipenda kuangalia mvua ikinyesha kutoka dirishani. Anga lenye wingu, harufu ya udongo wa mvua na sauti ya matone ya kipiga paa vyote, vilikuwa kama muziki wa asili bila maneno lakini wenye maana kubwa moyoni mwangu. Kila wakati mvua inanyesha, inaniwasha kuangalia dunia kwa upya. Nilipokuwa na huzuni, sauti ya mvua ilinipumzisha. Ikinionyesha kuwa kila kitu kinaweza kusafishwa kila huzuni inaweza kuisha na kila wingu lina mwisho. Nilijifunza kuwa mvua si tu maji yanayotoka juu, ni ujumbe wa mwanga uliotafsiriwa kwa njia ya maji. Ni hisia ya utulivu inayopita moja kwa moja kwenye moyo. Siku zingine, mvua ilikuwa sababu ya kucheka na kucheza. Nilipo kuwa na marafiki tukikimbia nje, tunacheza kwenye mito ya midogo ya mvua, mikono yetu ikikumbatia matone yanayo piga uso, tulijua kuwa mvua haiwezi kudhibitiwa, lakini furaha inaweza kunganishwa nayo. Hii ilinifundisha kuwa maisha mara nyingi yanaitaji kuacha mipangilio, kuacha udhibiti gidogo na kuingia kwenye uzoefu wa sasa bila hofu. Pia mvua ilinifundisha kutafakari na kusikia dunia. Nilipokua peke yangu, chini ya paa au kwenye dirisha. Kusikia matone ya kipiga kwenye ardhi, kunanifanya najikumbusha maisha ni ya muda mfupi. Kila siku inafanana na kipande cha mvua. Kuna mwanzo, kuna wingu, kuna mvua, kuna mwisho, kuna utulivu. Nilijifunza kuishi kwa muda uliopo, kupumua na kuzingatia kila kipande cha maisha. Mvua pia ni rafiki ya maono na kumbu kumbu. Kila tone linaibua hadithi labda kumbu kumbu ya barua ya zamani, furaha ya kucheka na marafiki wa karibu au muumivu ya kuona kitu kimepotea. Najua kuwa mvua haiwezi kuondoa matatizo yote lakini inaweza kupunguza uzito wa moyo. Nikikumbuka nafasi ya kuona uzuri unaoendelea. Wakati mwngine nilipokuwa na huzuni kubwa, nilikaa chini ya mvua yenye wingu. Nikisikiliza, nikijua kuwa siwezi kudhibiti kila kitu. Lakini ninaweza kuchagua jinsi, nitakavyopokea hali hiyo. Kwa hivyo, napenda mvua si kwa sababu inanifanya dunia kuwa safi au jua la kujaa mvuto. Napenda kwa sababu inanikumbusha amani, furaha na uzuri wa maisha madogo madogo. Mvua ni wimbo wa moyo, mwanga wa nafsi na rafiki wa kutafakari. Kila tone linapiga linaleteta fakari furaha na utulivu wa kweli, na kunifundisha kuwa maisha kama mvua ni mchanganyiko wa changamoto furaha, utulivu na yote haya yanapita yakiwa na maana.